Ninapo amka kila asubuhi na utaratibu maalum ninao fuata ambao hunisaidia kuanza siku yangu kuwa utulivu. Mpangilio na mtazamo chanya nina amini kuwa jinsi mtu anavyo anza siku yake huadhiri kwa kiasi kikubwa hali ya siku nzima. Ndiyo maana hujitahidi kufanya mambo yangu ya asubuhi kwa nidhamu na umakini. Hata kama wakati mwingine nina hisi uvivu au kuchoka kwanza kabisa, ninapo amka mimi huchukua muda mfupi wa kushukuru kwa siku mpya. Hii ni wakati wakimya ambapo mimi hutafakari kuhusu uhai, afya na fursa mpya, nilizopewa. Kufanya hivi hunipa amani ya moyo na hunifanya nianze siku nikiwa na shukrani badala ya malalamiko. Bada ya hapo, mimi hujitahidi kuamka kitandani bila kuchelewa sana. Kwa sababu kulala kupita kiasi hunifanya nijisikie mzito na asie na motisha. Hatua inayofuata ni kufanya usafi binafsi. Mimi huenda bafuni kuosha uso kupiga mswaki na kuoga kulingana na muda na hali ya siku hio. Kuoga asubuhi hunifanya nijisikie msafi mwenye nguvu na tayari kuanza shughuli za siku. Maji ya baridi au ya vuguvugu, huniamsha vizuri na hunisaidia kuondoa usingizi ulio baki. Usafi binafsi kwanza si jambo la kawaida tu, bali ni sehemu ya kujiheshimu na kujiandaa kijisaikolojia kwa siku. Baada usafi, mara nyingi mimi huchukua muda mfupi kufanya mazoezi mepesi. Mazoezi haya yanaweza kuwa kunyoosha mwili, kufanya push-ups, chache, au kutembea kwa dakika kadhaa. Lengo si kufanya mazoezi mazito bali kuamsha mwili na kuongeza mzunguko wa damu. Mazoezi ya asubuhi hunifanya nijisikie mchangamfu na hunisaidia kuwa na umakini zaidi baadaye katika siku. Kisha huandaa au kula kifungua kinywa. Kufungua kinywa ni mlo muhimu sana kwangu kwa sababu hunipa nguvu ya kuanza siku. Mara nyingi, huchagua chakula chepesi lakini chenye lishe kama chai au maziwe pamoja na mkate, uji au matunda. Wakati wa kula, mi hujitahidi kutofanya haraka sana ili niweze kufurahia mlo wangu na kuandaa akili yangu kwa majukumu yanayo ni subiri. Baada ya kifungua kinywa, mi huangalia ratiba yangu ya siku. Huo ni wakati muhimu ambapo mimi hutazama majukumu nilio ya panga kufanya. Mikutano nilio nayo au kazi zinazo hitajika kukamilishwa. Kuangalia ratiba hunisaidia kupanga vipa umbeli na kuepuka kuchanganyikiwa wakati mwingine. Kuchanganyikiwa wakati mwingine, huandika urodha fupi ya mambo muhimu ya kufanya ili ni sisahau. Hatua hii hunifanya nijisikie nimejipanga na tayari kukabiliana na changa moto za siku. Pia kila asubuhi mimi hutenga muda mfupi wa kusoma au kujifunza majambo jipya. Hii inaweza kuwa kusoma ukurasa mmoja wa kitabu, makala au kusikiliza mauthui ya kielimu. Kufanya hivi mkmi hunisaidia kuimarisha akili yangu na hunifanya nijisikie ninaendelea kukua kila siku. Ni njia yangu ya kuanza siku kwa kwa maarifa na mskumo mpya. Isitoshe hujitahidi kuanza siku kwa mtazamo chanya katika mawasiliano yangu na wengine. Ikiwa niko nyumbani huwasalimu watu na familia kwa heshima na furaha. Ikiwa niko peke yangu hujia kujiambia maneno ya kujitia moyo nina amini kuwa maneno na mawazo ya asubuhi yana nguvu kubwa katika kuunda hali ya siku nzima. Kabla ya kuanza rasmi kazi au shughuli za siku mimi hujitahidi pia kupunguza matumizi ya simu au mitandao ya kijami. Badala ya kuanza siku kwa taarifa nyingi zisizo, za lazima mi huweka kipaumbele kwa utulivu na umakini. Hii hunisaidia kuepuka msongo wa mawazo, mapema na kunifanya niwe na uthibiti mzuri wa muda wangu. Kwa jumla, kila asubuhi ninapo amka mimi hufanya mambo yanayo nisaidia kujitayarisha kimwili, kiakili na kihisia. Kuanzia shukrani, usafi binafsi, mazoezi, kifungua kinywa upangaji wa siku hadi kujifunza jambo jipya. Kila hatua ina mchango wake. Utaratibu huu hunifanya nianze siku.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano, na uzoefu huu umekuwa wa kipekee na mwenye mafunzo muhimu katika maisha yangu. Kushiriki mashindano haukukua tu swala la kushindana au kushindwa. Bali ilikuwa safari ya kujifunza kuhusu nidhamu, uvumilivu, kujiamini na uwezo wa kufanya kazi chini ya shinikizo. Kila hatua niliyopitia ilinijenga kwa njia ambayo bado ninaona thamani yake hadi leo. Mara ya kwanza kushiriki mashindano nilihisi mchanganyiko wa hofu na hamasa. Hofu ilitokana na wazo la kupimwa mbele ya watu wengine, na hamasa ilitokana na hamu ya kujijaribu, kujijaribu na kuona uwezo wangu. Kabla ya mashindano nijiandaa kwa bidii. Nilijifunza. Nilifanya mazoezi na nilijitahidi kuelewa kanuni zote za mashindano hayo. Kipindi cha maandalizi nilijifunza umuhimu wa kupanga muda na kuweka malengo madogo madogo yanayoelekea kwenye lengo kubwa. Wakati wa mashindano yenyewe, nilijifunza jinsi ya kudhibiti hisia zangu. Kulikuwa na presha ya muda, ushindani mkali kutoka kwa washiriki wengine na matarajio ya watu. Hata hivyo, nilijitahidi kubaki mtulivu na kuzingatia kile kilichokuwa kimejifunza. Kile kilicho kuwa nimejifunza. Nilielewa kuwa hofu isipo isipo tawaliwa inaweza kunifanya nisifanye vizuri. Hivyo nilijifunza kupumua kwa utulivu na kujiambia maneno ya kujitia moyo. Kushiriki mashindano kulinifundisha pia umuhimu wa kukubali matokeo kwa moyo wa wazi. Ingawa kila mshiriki anatamani kushinda, si kila mtu anaweza kuwa mshindi. Kuna nyakati nilifanikiva na kupata nafasi nzuri. Na kuna nyakati nilishindwa kufikia malengo yangu. Katika hali zote nilijifunza kwamba matokeo hayapaswi matokeo hayapaswi kufafanua dhamani yangu kama mtu badala yake nilijifunza kuangalia kile nilichofanya vizuri na mayeneo niliohitaji kuboresha. Zaidi ya hilo mashindano yalinifundisha dhamani ya ushindani wa haki nilifanya mashindano ya haki. Niliona jinsi kushindana kwa heshima kunaweza kuleta motisha na kukuza uwezo wa kila mshiriki. Kushindana hakumaanishi kumdharau mwenzako. Bali ni kujitahidi kutoa kilicho bora zaidi ndani yako huku ukimheshimu mwenzako. Hali hii ilinifanya niheshimu juhudi za washirika wengine na kujifunza kutoka kwao. Uzoefu wa mashindano ulinisaidia sana katika kujenga kujiamini. Baada ya kushiriki mara kathaa, nilianza kujiamini zaidi katika uwezo wangu wa kusimama mbele ya watu, kuelewa mawazo yangu na kukabiliana na changamoto mpya. Kujiamini huku kulinisaidia hata katika maeneo mengine ya maisha, kama masomo, kazi na mahusiano ya kijamii. Nilijifanya kuwa nilijifunza kuwa ujasiri hauji mara moja, bali hujengwa hatua kwa hatua, kupitia uzoefu na kujikubali. Pia mashindano yalinifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa. Kulikuwa na nyakati ambazo nilihisi kuchoka au kukata tamaa. Hasa baada ya kushindwa. Lakini kila mara nilijikumbusha kwa nini nilianza na nilijipa nafasi ya kujaribu tena. Hii ilinijenga kiakili na kunifanya nione changamoto kama fursa ya kukua badala ya vikwazo. Zaidi ya masomo ya binafsi mashindano yalinipa fursa ya kukutana na watu wapya. Nilikutana na washirika kutoka maeneo na mitazama tofauti. Jambo lilonipanua ufahamu wangu na kunifundisha umuhimu wa kushirikiana na wengine. Baadhi ya mahusiano niliopata kupitia mashindano yameendelea hadi leo na yamekua chanzo cha motisha na ushirikiano mzuri. Kushiriki mashindano kumekuwa uzoefu wenye dhamani kubwa katika maisha yangu.

Naamini ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa si jambo rahisi kabisa katika dunia ya sasa, iliyojaa vifa vya kisasa. Teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yetu ya kila siku. Kwanzia mawasiliano, kazi, masomo, burudani, hadi upatikanaji wa taarifa. Hata hivyo, kuishi siku moja bila teknolojia kunawezekana. Napia kuna weza kuwa na manufaa mengi kwa mwili akili na mahusiano ya kijamii. Kwanza kabisa ni kweli kwamba teknolojia hurahisia maisha. Simu za mkononi, kompyuta, televisheni na intaneti hutuwezesha kuwasiliana na kwa haraka kupata taarifa kwa urahisi na kufanya kazi kwa ufanisi. Bila teknolojia baadhi ya mambo yangekuwa magumu zaidi kama kuwasiliana na watu walioko mbali au kupata habari muhimu kwa wakati. Ata hivyo kuwacha teknolojia kwa siku moja, hakumaanishi maisha yatasimama kabisa. Bali ni fursa ya kubadilisha mtazamo na mtindo wa maisha kwa muda mfupi. Nikiishi siku moja bila teknolojia, ningetumia muda wangu kufanya shughuli za kawaida ambazo, hazi hitaji vifaa ya kisasa. Kwa mfano, ningeamka asubuhi bila kuangalia simu au saa ya kidijitali, na badala yake ningefuata mwanga wa asubuhi au ratiba ya kawaida ya mwili wangu. Hili lingeleta hisia ya utulivu kwa sababu singekuwa na shinikizo la ujumbe, taarifa, au arifa zinazoingia kila dakika. Katika siku hiyo, ningetumia muda mwingi kusoma vitabu vya karatasi badala ya kusoma kupitia screen. Kusoma kitabu halisi hunipa utulivu wa kipekee na hunisaidia kuzingatia kwaundani bila usumbufu. Kusoma vitabu vya karatasi badala ya kusoma kupitia screen. Kusoma kitabu halisi hunipa utulivu wa kipekee na hunisaidia kuzingatia kwaundani bila usumbufu au kupanga malengo yangu kwa kalamu na karatasi. Shughuli hizi hunisaidia kuunganisha akili na mawazo yangu kwa njia ya kina zaidi zaidi ya hayo kuishi bila teknolojia kwa siku moja kungeimarisha mahusiano ya ana kwa ana badala ya kuwasiliana kwa ujumbe mfupi au mitandao ya kijamii. Ningezungumza moja kwa moja na watu waliopo karibu nami kama familia au marafiki. Mazungumzo ya ana kwa ana hua na maana zaidi kwa sababu yanajumuisha hisia lugha ya mwili na uelewa wa moja kwa moja. Hii hujenga ukaribu na kuimarisha mahusiano. Pia ningetumia muda mwingi nje nitembe nifanye mazoezi mepesi au nijifurahie au nikifurahia mazingira ya asili. Kutembea bila simu mkononi hunifanya niwe makini zaidi na mazingira yanayo nizunguka kama sauti za ndege upepo au mandhari ya asili hii husaidia kupanga msongo wa mawazo na kuleta amani ya akili. Mara nyingi teknolojia hutufanya tuwepo kimwili mahali fulani lakini akili zetu ziwe mbali. Lakini kuiacha kwa muda hunirudisha katika uasili wa sasa. Hata hivyo siwezi kupuuza changamoto zina zinazoweza kujitokea zinazoweza kujitokeza. Kuna nyakati ambapo teknolojia ni muhimu sana hasa kwa kazi au dharura. Kuishi siku moja bila teknolojia kuna hitaji maandalizi kama kuwajulisha watu mapema au kupanga ratiba inayo inayoweze kusoma vitabu vya karatasi badala ya kusoma kupitia screen. Kusoma kitabu halisi hunipa utulivu wakipekee na hunisaidia kuzingatia kwa undani bila usumbufu. Pia mwanzoni inaweza kuwa ngumu kuwacha mazoea ya kuangalia simu mara kwa mara lakini baada ya muda mtu huanza kuzoea na hata kufurahia uhuru huu. Kwa upande wa kiakili kuishi bila teknolojia kwa siku moja kunaweza kuwa tiba. Teknolojia hasa mitandao ya kijamii wakati mwingine huongeza msongo wa mawazo, hofu, na kujilinganisha na wengine. Kupumzika kutoka kwenye skrini kuna saidia akili kupumua, kutulia, na kujipanga upya. Mtu huanza kuthamini zaidi muda mawazo yake binafsi na vitu vidogo vinavyoleta furaha. Na amini kuwa ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia na uzoefu huo ungekua wakunifunza na wa manufaa. Ingawa teknolojia ni muhimu na haiwezi kuepukwa kabisa katika maisha ya kisasa. Kuchukua mapunziko ya muda mfupi kutoka kwake, kunatusaidia kukumbuka dha.

Aina ya keki ninaipenda zaidi ni keki ya chokoleti kwa sababu ina ladha ya kipekee, harufu nzuri na uwezo wa kuleta furaha kwa. Furaha mara moja ninapoionja. Keki ya chokoleti kwangu, sio chakula cha kawaida tu, bali ni ishara ya sherehe, faraja na nyakati za furaha. Kila ninapokutana na kipande cha keki ya chokoleti, mimi huhisi kama nafanya, nafanya zawadi ndogo kwa nafsi yangu. Kwanza kabisa, kinachonivutia zaidi kuhusu keki ya chokoleti ni ladha yake mzito na tamu kwa kiwango kinachofaa. Chokoleti ina ladha ya kipekee inayochanganya utamu na uchachu. Mdogo, yanayofanya isichoshe haraka? Keki ya chokoleti ikitengenezwa vizuri huwa laini yenye, yenye unyevunyevu, na inayoyeyuka mdomoni. Kila tongi hunipa hisia ya kuridhika na raha ambayo si rahisi kupata kwenye aina nyingine za keki. Sababu inayonifanya nipende keki ya chokoleti ni utofauti wake. Kuna aina nyingi za keki za chokoleti. Kama vile keki ya chokoleti yenye krimu keki ya chokoleti nyeusi keki ya chokoleti yenye karanga au keki ya chokoleti iliyochanganywa na matunda kama strawberry au ndizi. Utofauti huu hunipa uhuru wa kuchagua kulingana na hali yangu ya hisia. Au tukio linalosherehekea wakati mwingine napendelea keki nyepesi yenye krimu laini na wakati mwingine napendelea keki nzito yenye ladha kali ya chokoleti. Pia keki ya chokoleti hunikumbusha kumbu kumbu nyingi za furaha. Nakumbuka wakati wa utotoni, sherehe nyingi za siku za kuzaliwa zilikuwa na keki ya chokoleti wakati huo keki haikua lazima iwe ya kifahari sana lakini ladha yake ilikua ya kipekee kwa sababu ilihusishwa na furaha ya kusherehekea na kuwa pamoja na familia na marafiki. Kila ninapo kula keki ya chokoleti, sasa hunirudisha katika kumbukumbu hizo nzuri za utoto na kunifanya nijisikie mwenye furaha tena. Zaidi ya hayo keki ya chokoleti huendana vizuri sana na vinywaji mbali mbali. Inaweza kuliwa pamoja na chai kahawa au hata maziwa baridi mchanganyiko wa keki ya chokoleti ni kikombe cha kahawa moto. Kwa mfano hunipa utulivu mkubwa na hunifanya nijisikie nipo katika wakati wangu wa faraja binafsi. Hii ni moja ya sababu ninazo penda kufurahia keki ya chokoleti. Wakati wa pumziko au jioni baada ya siku ndefu keki ya chokoleti pia keki ya chokoleti pia maarufu katika sherehe nyingi jambo linalolifanya iwe sehemu ya matukio matukio muhimu ya maisha. Katika sherehe za siku za kuzaliwa, harusi au mafanikio mbali mbali. Keki ya chokoleti mara nyingi hupendwa na watu wa rika zote hii hunifanya nioke kama aina ya keki inayounganisha watu kwa sababu karibu kila mtu anaweza kufurahia bila malalamiko isitoshe keki ya chokoleti hunipa faraja ya kihisia. Kuna nyakati ambapo mtu huhisi kuchoka kusononeka au kuwa na msongo wa mawazo. Na kipande cha keki ya chokoleti kinaweza kubadilisha hali hiyo kidogo ingawa si suluhisho la matatizo ladha yake tamu hunifanya nijisikie vizuri na hunipata tabasamu. Watu wengi husema chokoleti. Huchochea hisia za furaha. Na kwa uzoefu wangu binafsi kauli hiyo ina ukweli ndani yake. Kwa ujumla, keki ya chokoleti ndiyo aina ya keki ninayo ipenda zaidi kwa sababu ya ladha yake tamu na nzito. Utofauti wake, kumbukumbu nzuri inazozileta na uwezo wake wa kuleta furaha na faraja kwangu, keki ya chokoleti si chakula tu bali ni sehemu ya sherehe za maisha na njia ndogo ya kujifurahisha.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na nyama. Hasa nyama ya kuku au nyama ya ngombe iliyo pikwa vizuri kwa viungo vya asili. Chakula hiki kinanafasi ya pekee sana moyoni mwangu. Si kwa sababu tu ya ladha yake tamu. Bali pia kwa sababu ya maana. Kwa sababu ya maana na kumbukumbu kinazo niletea. Kila ninapo kula wali na nyama. Mimi huhisi kuridhika kwa mwili na akili. Na mara nyingi hunikumbusha nyakati nzuri za kifamilia na mashikamano kwanza kabisa napenda wali kwa sababu ni chakula kinacho kinacho husu njaa kinacho shusha njaa na kunipa nguvu kwa muda mrefu. Wali ni chakula rahisi lakini chenye uwezu mkubwa wa kuambatana na vyakula mbalimbali. Unaweza kuula na nyama, maharagwe, mboga au hata mchuzi peke. Na bado utaridhika. Lakini unapounganisha wali na nyama hasa iliyo pikwa kwa uangalifu na upendo ladha huwa ya kipekee sana. Rufu ya nyama inapu chemishwa au kupikwa kwa kukangwa kidogo na vitungu unyanya tangawizi na kitungu saumu. Hunifanya nihisi hamu ya kula hata kabla haijawekwa mezani. Nyama ninayoipenda zaidi kula na wali ni nyama ya kuku. Kuku ana ladha laini na ni rahisi kumemenywa. Napenda sana kuku wa mchuzi ambapo nyama hupikwa taratibu hadi iwe laini na kuachia ladha yake ndani ya mchuzi. Mchuzi hii unapo mwagwa juu ya wali hufanya chakula kiwe kitamu zaidi. Wakati mwingini napenda pia nyama ya ngombe hasa ikiwa imechemshwa vizuri hadi iwe laini na kisha kupimwa kwa mchuzi mzito. Nyama ya ngombe hunipa hisia ya kushiba zaidi na hunifanya nijisikie mwenye nguvu. Sababu nyingine inayo nifanya nipende chakula hiki ni kwa sababu ni chakula kinacho patikana kwa urahisi katika jamii yetu. Wali na nyama ni chakula kinacho liwa katika hafla nyingi kama sherehe za harusi, sikuku, au mikusanyiko ya kifamilia. Hii hunifanya nikione kama chakula cha furaha na sherehe. Na kumbuka mara nyingi wakati wa sherehe za kifamilia. Wali na nyama huwa chakula kikuu na watu hukusanyika pamoja wa kicheka na kuzungumza huku wakifurahia chakula. Hali hii hunifanya nikithamini chakula hiki zaidi kwa sababu kinaunganisha watu. Zaidi ya hayo wali na nyama ni chakula chenye manufaa kiafya endapo kitapikwa kwa njia mboea. Wali hutoa wanga ambao ni chanzo kikuu cha nishati wakati nyama hutoa proteini zinazo saidia kujenga na kurekebisha misuli ya mwili. Nyama pia ina madini muhimu kama chuma ambacho husaidia katika kuongeza damu mwilini. Ninapo kula chakula hiki kwa kiasi na kwa usawa mimi huhisi mwili wangu ukiwa na nguvu na afya bora. Pia napenda chakula hiki kwa sababu kinaweza kuandaliwa kwa njia tofauti tofauti wali unaweza kupikwa mweupe wa nazi au wa pilau na kila aina huwa na ladha yake ya kipeke nyama pia inaweza kukaangwa kuchemshwa au kipikwa kwa mchuzi mzito mabadiliko haya hunifanya nisiweza kuchoka kula wali na nyama kwa sababu kila mara ladha inaweza kubadilika kulingana namna ilivyo pikwa hii hunifanya niendelee ukifurahia chakula hiki hata baada ya muda mrefu. Isitoshe, chakula hiki hunikumbusha malezi na upendo wa nyumbani. Na kumbuka jinsi wazazi au walezi walivyo tumia muda kuandaa chakula hiki kwa ajili ya familia. Wakihakikisha kila mtu ameshiba na kufurahia. Hata sasa, ninapo jaribu kupika wali na nyama mwenyewe huhisi kama naendeleza utamaduni na maadili ya nyumbani. Kupika na kula chakula hiki hunipa hisia ya faraja na utulivu kwa ujumla chakula kinacho chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na nyama kwa sababu ya ladha yake tamu uwezo wake mzuri uwezo wake wa kushiba fedha zake kiafya na kumbukumbu nzuri kinacho niletea siku chakula tucha kula hili kuondoa njaa bala chakula chenye mawana kubo katika maisha yangu. Kwa hivyo.

Katika mazingira ya kazi, kuna changamoto mbali mbali ambazo mimi hukutana nazo mara kwa mara. Changamoto hizi hutofautiana kulingana na aina ya kazi. Watu unaofanya nao kazi pamoja na mazingira yenyewe ya kazi. Kwa upande wangu, changamoto ninazokutana nazo kazini ni sehemu ya safari. Safari ya kujifunza ya kukuwa kitaaluma. Ingawa wakati mwingine zinaweza kuwa ngumu na kuchosha. Hata hivyo nimejifunza kuzitumia changamoto hizi kama fursa ya kujiboresha. Na kupata uzoefu zaidi. Changamoto moja kubwa ninayokutana nayo kazini ni usimamizi wa muda. Mara nyingi majukumu huwa mingi na yote yanaonekana kuwa ya muhimu kuwa ya muhimu kwa wakati mmoja. Hali hii hunifanya nihitaji kupanga muda wangu kwa makini mkubwa ili kuhakikisha kila kazi inatekelezwa kwa wakati wake wakati mwingine kuna kazi za dharura zinazoibuka ghafla na kuvuruga ratiba niliyokuwa nimejiwekea hii inaweza kusababisha msongo mawazo hasa pale muda unapoonekana kuwa mdogo kuliko kazi iliyopo ili kukabiliana na changamoto hii nimejifunza kueka vipaombele na kugawanyisha kazi katika hatua ndogo ndogo ili niweze kuzitekeleza kwa utaratibu changamoto mingine ni mawasiliano kazini kufanya kazi na watu wenye tabia tabia mitazamo na mitindo tofauti ya mawasiliano si jambo rahisi kila wakati wakati mwingine ujumbe unaweza kutafsiriwa vibaya jambo linaloweza kusababisha mkanganyiko au migogoro midogo pia kuna nyakati ambapo maelekezo hayawi hayawi wazi kabisa na hii linaweza kuadhiri utendaji wa kazi. Ili kukabiliana na changamoto hii, mimi hujitahidi kuuliza maswali mapema, kusikiliza kwa makini, na kutoa maoni yangu kwa njia ya sehemu na uwazi. Pia changamoto ya kufanya kazi ya shinikizo ni jambo linalojitokeza mara kwa mara. Kuna nyakati ambapo matarajio ni makubwa, malengo ni magumu, na muda ni mchache. Katika hali kama hizi, mtu anaweza kuhisi kuchoka au kukata tamaa. Shinikizo la kazi linaweza kuadhiri afya ya akili na hata mahusiano na wenzangu ili kupunguza athari hizi mimi hujitahidi kuchukua mapumziko mafupi kupanga kazi kwa utulivu na kukumbuka kuwa si kila kitu kinahitaji kukamilishwa kwa ukamilifu mkubwa mara moja. Changamoto nyingine muhimu ninayokutana nao ni mabadiliko ya mara kwa mara kazini teknolojia mbinu za kazi na matarajio ya waajiri kubadilika kwa kiasi kikubwa. Hii hunilazimisha kujifunza mambo mapya mara kwa mara ili nisibaki nyuma. Wakati mwingine nimejifunza mfumo mpya au mbeinu mpia ya kazi. Mbinu mpya ya kazi huweza kuwa changamoto. Hasa inapohitaji muda na juhudi zaidi. Hata hivyo nimejifunza kuwa kujifunza kuwa kuendelea ni sehemu muhimu ya maendeleo ya kitaaluma na hunisaidia kuwa na ushindani katika soko la ajira. Pia kuna changamoto ya kusawazisha kazi na maisha binafsi. Mara nyingine, majukumu ya kazi yanaweza huweza kuingia kwenye muda wa kupumzika. Jambo linoweza kusababisha uchovu kwa muda mrefu. Kukosa muda wa familia marafiki, nayo kujitunza binafsi, huweza kuathiri afya na motisha kufanya kazi. Hili kukabiliana na changamoto hii, mimi hujitahidi kuweka mipaka katika kati ya kazi na maisha binafsi, kama vile kutenga muda maalumu wa kupumzika na kuepuka kazi hzisizo na dharura nje ya muda wa kazi changamoto ya kushirikiana na watu wengine wenye mtazamo tofauti pia hujitokeza pia hujitokeza katika timu si kila mtu huwa na mtazamo au mbinu sawa ya kufanya kazi wakati mwingine tofauti hizi huweza kusababisha kutoelewana au migogoro midogo hata hivyo nimejifunza kuwa tofauti hizi pia zinaweza kuwa chanzo cha mawazo mapya na ubunifu ikiwa zitasimamiwa vizuri.

Kwa upande wangu ninapenda zaidi kuandika ingawa pia ninafurahia kuongea katika hali fulani. Kila mmoja kati ya hizi mbili ina uzuri na faida zake lakini kuandika hunipa nafasi pana zaidi ya kujieleza kwa kina. Kupanga mawazo yangu vizuri na kuwasilisha ujumbe wangu kwa njia iliyo wazi na yenye mpangilio. Kuandika kwangu si tu njia ya mawasiliano bali pia ni njia ya kutafakari, kujifunza na hata kujitambua zaidi. Kwanza kabisa napenda kuandika kwa sababu hunipa muda wa kufikiri kabla ya kutoa mawazo yangu napoandika sihitaji kuharakishwa na mtu au hali fulani naeza kusimama kufikiria kurekebisha na kuboresha kile nachotaka kuboresha. Hii hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa usahihi zaidi na kuepuka kusema jambo ambalo singependa kulisema. Kuandika hunipa nafasi ya kuchagua maneno kwa makini ili ujumbe wangu ueleweke vizuri na kufikisha hisia au hoja niliokusudia. Pili mimi huandika kuandika hunisaidia kupanga mawazo yangu kwa utaratibu. Wakati mwingine, mawazo yangu huwa mingi kichwani na yanaweza kuchanganyikana. Napoanza kuiandika. Kuanza kuyaweka katika mpangilio unaoeleweka. Kwanzia wazo moja hadi lingine, hadi jingine. Hii hunifanya niweze kuelewa vizuri napo. Hii hunifanya niweze kuelewa vizuri. Ninachofikiria na ninachohisi. Mara nyingi ninge. Nimegundua kuwa kuandika hunisaidia hata kutatua matatizo. Kwa sababu ninapoandika tatizo langu na kulichambua. Na kulichambua kwa maandishi, suluhisho huanza kujitokeza pale pale. Sababu nyingine inayofanya nipende kuandika ni kwa sababu hunipa uhuru wa kujieleza bila woga. Wakati wa kuongea hasa mbele ya watu wengi, kuna wakati mtu anaweza kuwa na hofu, aibu au wasiwasi wa kukosa. Lakini ninapoandika nahisi niko huru zaidi kueleza mawazo yangu ya ndani bila bila kuhukumiwa papo hapo. Kuandika hunipa ujasiri wa kusema mambo ambayo pengine ningeweza kuieleza kwa urahisi kwa kuongea zaidi ya hayo kuandika huniruhusu kuhifadhi mawazo na kumbukumbu kwa muda mrefu maneno yaliyoandikwa yanaweza kusomwa tena, yanaweza kusomwa tena baada ya miaka mingi, yatabaki na maana ile ile au hata kupata tafsiri mpya. Nimewahi kuandika mambo fulani zamani, zamani, ninapoyasoma tena, hunifunza mengi kuhusu, nilivyokuwa nikifikiri au kuhisi wakati huo. Kwa njia hii, kuandika hunisaidia kujiona nikikuwa na kubadilika kimaisha. Hata hivyo, siwezi sema kuomba sipendi kuongea kabisa, kuongea kuna nafasi yake muhimu sana katika maisha yangu. Kuongea huniruhusu kuwasiliana haraka, hujenga mahusiano, kushirikiana na wengine kwa karibu zaidi. Katika mazungumzo ya ana kwa ana, mtu anaweza kuona hisia, sauti na lugha ya mwili, jambo ambalo huongeza uelewo na mahusiano wa kihisia. Kuongea pia hunisaidia kushiriki mawazo yangu kwa haraka bila kuhitaji maandalizi mingi. Pia kuna nyakati ambapo kuongea ni bora kuliko kuandika kwa mfano wakati wakujadiliana, kushauriana au kutoa faraja kwa mtu, kuongea huleta ukarimu na joto la kihisia. Sauti ya mtu inaweza kubeba hisia ambazo maandishi, peke yake hayawezi kuonyesha kikamilifu. Katika hali kama hizi, napenda kuongea kwa sababu hunisaidia kuungana na watu wengine kwa kiwango cha kina zaidi. Licha ya hilo bado kuandika ndiko kinachochukua nafasi ya kwanza moyoni mwangu. Kuandika hunipa amani, utulivu na nafasi ya kuwa mimi mwenyewe. Ninapokuwa nimechoka au nina mawazo mengi mimi kuandika hisia hunisaidia kupumzika na kujisikia nafuu. Ni kama mazungumzo ya kimya kati yangu.

Ndiyo napenda kuimba sana ingawa siwezi kusema kuwa mimi ni muimbaji wa kitaalamu kuimba kwangu ni zaidi ya burudani na njia ya kujieleza kuliko shindano au onyesho la kuonyesha vipaji kuonyesha vipaji mbele ya watu kuanzia nikiwa mdogo kuimba imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku iwe ni nyumbani shuleni kanisani au hata nikiwa pekee yangu nikifanya shughuli za kawaida kuimba hunipa furaha ya kipekee na hunisaidia kuach chilia hisia ambazo wakati mwingine ni vigumu kuzisema kwa maneno ya kawaida. Kwanza kabisa, napenda kuimba kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye amani ya ndani. Wakati ninapoimba, mawazo mengi yanayo zungu kichwani hupungua na mimi hujikuta ni kijikita katika maneno ya midundo ya wimbo. Ikiwa ninafuraha, kuimba hunisaidia kuiongeza furaha hiyo. Na ikiwa nina huzuni au msongo wa mawazo, kuimba hunipa faraja na hunifanya nijisikie nafuu. Kuna nyakati ambapo wimbo moja tu unaweza kubadlisha kabisa hali ya moyo wangu na hunipa nguvu ya kuendelea. Pili, kuimba hunikumbusha kumbukumbu nzuri za utotoni. Nakumbuka tulipokuwa watoto, tuliimba nyimbo za jadi, nyimbo za shule na nyimbo za kanisani, bila aibu wala hofu. Hatukuwa tunajali kama sauti zetu ni nzuri au laa, kilicho kuwa muhimu ni furaha na mashikamano tuliokuwa nao. Hadi leo, ninapo kutana na nyimbo zile zile, mimi huisi kama nimerudi katika nyakati za urahisi na furaha. Jambo linalo nifanya nipenda kuimba zaidi. Napenda pia kuimba kwa sabu ya muziki mwenyewe. Muziki una nguvu ya kuunganisha watu na kuvuka mipaka ya lugha umri utamaduni wakati mwingine naweza kuimba pekee yangu lakini kuna kuna raha ya pekee kuimba pamoja na watu wengine. Kuimba katika kikundi hunijengea hisia ya umoja na hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Ndiyo maana napenda sana kuimba katika matukio ya kijamii au kidini ambapo sauti nyingi huungana kuwa sauti moja yenye maana. Zaidi ya hayo kuimba hunisaidia kujiamini. Kuimba hunisaidia kujiamini ingawa wakati mwingine naweza kuwa na aibu. Ninaweza kuwa na aibu ya kuimba mbele ya watu wengi. Nimejifunza kuwa kujiamini ni muhimu kuliko ukamilifu. Kadri ninavyoendelea kuimba ndivyo ninavyo fu ninavyo funza kuwachana na hofu. Kuwachana na hofu ya kuhukumiwa na mwingine. Kuimba hunifundisha kujikubali jinsi nilivyo na kufurahia vipaji vipaji vyangu bila kujilinganisha sana na wengine. Mafunzo haya yamenisaidia hata katika maeneo mengi ya maisha kama vile kuzungumza hatharani au kushiriki mawazo yangu bila uoga. Kuimba pia kuna faida kiafya utaalamu ingi yanasema kuwa kuimba husaidia husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kuboresha upumuaji na hata kuimarisha afya ya moyo. Napofuta pumzi napofuta pumzi lakini wakati wa kuimba mimi huhisi mwili wangu unapata hewa ya kutosha. Na akili yangu inatulia baada ya kuimba kwa muda. Mara nyingi huhisi nimepungu nimepumuzika na nimejaa nguvu mpya. Hii inanifanya nione kuimba kama aina ya tiba ya asili kwa mwili na akili. Pia napenda aina mbalimbali za nyimbo. Napenda nyimbo za injili kwa sababu hunipa matumani na hunikumbusha imani na hunikumbusha, imani na shukrani. Vile vile, napenda nyimbo za kimapenzi na za kijamii kwa sababu huwakisi hisia na maisha ya kila siku ya binadamu. Wakati mwingine, napenda nyimbo za zamani kwa sababu hubeba historia historia na maana mzito. Wakati mwingine, napenda nyimbo za kisasa kwa sababu ya midundo yake kusisimua. Tofauti huu hunifanya nisichoke kuimba kwa sababu kila wakati kuna nyimbo unaolingana na hali yangu. Napenda kuimba kwa sababu hunipa furaha sana kwa jumla. Mi huhisi hunisaidia kujieleza hunijenga kiakili na kihisia hunifanya nijiskie hai ingawa si mwimbaji mi si.

Aina ya filamu ninazo zipenda zaidi zile zenye ujumbe mzito wa maisha. Zinazo gusa hisia za binadamu na kuwacha funzo la kudumu hata baada ya filamu kuisha. Kwa ujumla napendelea filamu ambazo zenye zina hadithi imara wa husika walio kuzwa vizuri na ujumbe unaweza kumfanya mtazamaji atafakari kuhusu maisha maamuzi na mahusiano ya kibinadamu. Ingawa napenda aina mbali mbali za filamu kuma aina chache ambazo zina nafasi ya pekee moyoni mwangu. Kwanza kabisa napenda sana filamu za drama. Filamu za drama hunivutia kwa sababu mara nyingi huwa mara nyingi huonyesha hali halisi za maisha. Changamoto na hisia ambazo watu hupitia kila siku. Aina hii ya filamu hunifanya nijione kama sehemu ya hadithi. Kwa sababu visa vinavyo onyesha vinafanana na hali halisi za za kijamii kifamilia au binafsi. Ukijua drama filamu za drama hunifanya nitafakari maisha yangu ya wakati mwingine hunipa motisha ya kubadilika au kuwa mtu bora zaidi. Penda filamu za. Napenda filamu za wasifu au filamu zinazo tokana na matukio ya kweli. Filamu za aina hii hunivutia kwa sababu zinaonyesha safari halisi za watu walio pitia changamoto kubwa na kufanikiwa. Hadithi za kweli hunipa matumani na hunionyesha kuwa mafanikio hayaji kwa bahati bali kupitia juhudi, subira na imani. Filamu kama hizi hunisaidia. Filamu kama hizi hunisaidia kuwa hata mtu wa kawaida anayeweza kufanya mambo makubwa ikiwa ataamini ndoto zake na kufanya kazi kwa bidii pia hunisaidia kujifunza historia na maisha ya watu waliobadilisha dunia kwa njia moja au jingine aina nyingine ya filamu ninayopenda ni filamu ya kihisia au za kifamilia. Filamu hizi huonyesha mahusiano ya kifamilia urafiki na upendo kwa njia ya kugusa moyo. Mara nyingi hunifanya ni hisi hisia kali kama furaha, huzuni au huruma. Filamu za kifamilia hunikumbusha umuhimu wa familia, mashikamano na kusaidiana. Pia hunifundisha zamandi za kuwasamehe wengine na kuwaamini watu walio karibu nami ingawa napendelea filamu zenye ujumbe nzito, pia napenda filamu za vichekesho kwa ajili ya kupumzisha akili vichekesho hunisaidia kucheka na kupunguza msongo wa mawazo. Hasa baada ya siku ndefu enye shughuli nyingi. Napenda vichekesho ambavyo si vya kejeli ya kijeli au matusi. Bali vile vinavyo tumia ucheshi wa kawaida wa maisha. Kucheka ni tiba nzuri na filamu za vichekesho hunifanya nijiskie mchangamfu na mwenye furaha. Pia napenda filamu za matukio na msisimko hasa zile zenye hadithi ya kuvutia na si kelele tu. Filamu za aina hii hunipa burudani na hunifanya nijiskie nimeshikwa na hadithi tangu mwanzo hadi mwisho. Napenda filamu za msisimko ambazo zinahitaji mtu kufikiri. Kutabiri Kitachofuata Na kushangazwa na mabadiliko ya ghafla ya hadithi. Aina hii ya filamu hunifanya ni kae makini na kufurahia kila dakika ya kutazama mfano mwingine napenda filamu za kisayansi au za kubuniwa. Lakini zile zina ujumbe wa maana. Filamu hizi hunivutia zaidi sabo hunipa nafasi ya kufikiria kuhusu mustakabali wa binadamu. Teknolojia na maswala ya kimaadili yanayoweza kujitokeza. Zinapanua fikra na kunifanya ni hoji mambo ambayo mara nyingi huchukuliwa kama ya kawaida. Kwa ujumla aina ya filamu ninazo zipenda ni zile zinazo changanya burudani na ujumbe wa maana. Napenda filamu zinazo fanya nifurahie, ni tafakari, ni jifunze na wakati mwingina nijiskie nime hamasishwa.